Uzoefu mmoja wakushangaza niliwahi kupata ni pale nilipewa jukumu la kukamilisha kazi ngumu sana ndani ya muda mfupi Huku kukiwa na changamoto nyingi za kiufundi Nilichojifunza ni kwamba ninapotulia na kutumia akili badala ya nguvu Unaweza kuona suluhisho ambalo wengine hawalioni ilinitoa jasho lakini nilipofanikiwa ilinipa heshima kubwa na kunifanya niaminiwe zaidi.

Kiukweli mimi ni mtu wa siri sana Sipendi kabisa kuweka picha zangu hovyio hovyio mitandaoni kwa sababu naamini usalama na faragha ni muhimu kuliko kitu chochote dunia ya sasa ina mambo mengi kwa hiyo ninge chagua kubaki kimia kama ningeweka picha basi itakuwa kwenye majukwaa ya kitaaluma tu na itakuwa picha rasmi Iliolenga kazi maisha yangu binafsi na picha za kila siku ninapoendelea kubaki nazo mwenyewe au kushirikiana na watu wangu wakaribu sana.

Kiukweli, mimi simtua kukaa sana mbelea televisioni kuangalia tamtilia habari za kila saa Mara nyingi ni kifungua tv mimi hufuata zaidi chaneli za makala kama National Geographic au zile za teknolojia na ugundozi Napenda kuhona jinsi dunia inavwendelea kwa sasa na inavokuenda na kujifunza vitu vipi ambavu inaweza kunisaidia kwenye kazi zangu.

Nikitazama nje ya dirisha naona miti majengo na barabara zenye shughuli za watu asubuhi na mapema napenda zaidi kutazama kwa sababu kuna utulivu na jioni mwanga hubadilika na kufanya mazingira yawe mazuri kulingana na msimu wakati wa mvua mazingira huwa ya kijani na baridi na wakati wa jua huwa makavu kutazama nje hunipa utulivu na hunifanya nijisikie huru na mwenye mawazo mapya.